Napenda kupanda mboga shambani. Leo nitapalilia bustani yangu. Nyanya zinaonekana zinakua vizuri. Tangawizi na vitungu pia vinaendelea sawa. Kazi hii inanipa amani ya moyo. Ninapokuwa shambani, ninasahau masumbufu ya kila siku. Ninafurahia kuona mimea ikikuwa, ni kama kulea watoto. Lazima ninyunyuzie maji leo, jua limekua kali. Nitavuna nyanya wiki ijayo, zimeiva. Naomba nipande maua pia mengine ili bustani iwe nzuri zaidi. Shuguli hii ni burudani yangu bora.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri wa kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharage wiki hii. Ardhi iko tayari, nimeshailima wiki liopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora, nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri, zinazaa sana. Msimu huu ni rama kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze na fasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda, wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.